Mimi huwa nafuatilia timu ya Gorumaya sana na ni shabiki mkubwa wa timu hii. Gorumaya ni moja ya timu kubwa na maarufu nchini Kenya. Yenye historia ndefu na mafanikio mengi. Napenda timu hii kwa sababu ushindani ya ushindani wake, ushindi wake kwa mara kwa mara na mashabiki wake wengi wanaojulikana kama Green Hami. Kila inapocheza huwa nafuatilia mechi zake kwa hamasa kubwa na kuisapoti kwa moyo wote. Pia kwa upande wa soka la Uingereza na fuatilia timu ya Chelsea FC. Chelsea ni club kubwa inayoshiriki ligii kuu ya English Premier League. Napenda Chelsea kwa sababu ya mtindo wake uchezaji, uchezaji wake bora na historia yake ya kushinda mataji makubwa kama ligi ya mabingwa ulaya. Kila msimu huwa na fuatilia mechi zao na kufurahia ushindani wao dhidi ya timu kubwa nyingine.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa sababu, inanisaidia kufanya mambo mengi muhimu kila siku. Kupitia simu, huwa nawasiliana na marafiki na familia kwa urahisi kupitia simu, ujumbe na mitandao ya kijamii. Pia, hutumia simu kupata habari, kujifunza mambo mapya na kufuatilia vitu ninavyovipenda kama mpira wa miguu, hasa timu ya Gor Mahia na Chelsea. Zaidi ya hapo, simu hunisaidia kujiburudisha na kupunguza msongo wa mawazo kwa kutazama video, kusikiliza muziki au kusoma mitandaoni. Pia, hutumia simu kwa ajili ya ratiba, kumbukumbu na hata kufanya meditation au kufuatilia mazoezi ya gym.

Kila asubuhi ninapoamka huwa naanza kwa kuomba mungu ili kumshukuru na kuomba baraka za siku yangu. Badaa ya hapo huingia bafuni naoga na kujiandaa kwa siku mpya. Nikimaliza hupika chai ili kunipa nguvu na kufanya nijisikie tayari kuanza shughuli za siku. Badaa ya kunywa chai hujiandaa na kuenda kazini kufanya majukumu yangu ya kila siku. Ratiba hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na utulivu nidhamu na nguvu ya kufanya kazi vizu.

Mahali pa historia ninapopenda kutembelea ni Fort Jesus, kilicho jijini Mombasa, Kenya. Fort Jesus ni ngome ya historia iliyojengwa na wa pochogali mnamo mwaka wa 1593 to 1596. Ili kulinda bandari ya Mombasa na kupiga mashambulizi ya adui. Hii ngome ina miundo ya kipekee ya kigeometri na inajulikana kwa bora wake wa usanifu, wa kijeshi na kipochogali. Ndani yake unaweza kuona silaha za zamani, maegesho ya askari na maeneo ya kuifadhi kuhifadhi chakula. Fort Jesus pia ni mara nyingi makumbusho yana yanayoonyesha historia ya Mombasa, biashara ya watumwa na mapigano ya kihistoria kati ya wapochogali, waarabu na waingeleza.

Pumziko ya mchana huwa nasoma vitabu na pia ufanya uchunguzi kuhusu mambo yanayojiri ndani na inje ya inchi. Kusoma vitabu kunanisaidia kuongeza ujuzi wangu kufahamu historia, fasihi na sayanzi. Haidha, kufanya uchunguzi kuhusu mambo ya ndani na inje ya inchi kunanisaidia kuboresha kuelewa kwangu kwa siyasa, uchumi na jamii. Na kunanifanya niwe na taarifa sahihi za kile kinachoendelea nduniani. Hii ni sehemu ya kawaida ya siku yangu, kwani inanchangia kujenga akili yangu, kuongeza maarifa na kunisaidia kuwa na mtazamo mpana.

Nimewahi kununua tiketi za matukio kama kamba festival na wa musesho. Kununua tiketi hizi kulinipa fursa ya kushiriki katika burudani za kitamaduni na muziki. Kuona wasanii wakitumbuiza moja kwa moja na kufurahia hewa ya sherehe. Matukio haya pia yaliniwezesha kushirikiana na watu wengine, kujifunza kuhusu utamaduni tofauti na kupata uzoefu wa kipekee ambao haupatikani kila siku. Kwa mfano kamba festival ni jukwaa la sanaa na utamaduni huku wa musesho ikiwa burudani ya muziki na maingizo ya moja kwa moja Kwa kifupi kununua tiketi hizi si tu kuburudika bali ni pia kuongeza kuelewa sanaa utamaduni na maisha ya jamii ni sehemu ya njia yangu ya kujenga uzoefu wa kipekee na furaha.

Penda maua ya roses napenda maua haya kwa sababu ni mazuri na yana harufu tamu na yana nipa hisia za furaha na utulivu. Roses uwakilisha upendo, heshima na hisia nzuri na mara nyingi uzalisha mazingira yenye raha pale ninapokuwa karibu. Kwa mfano kuangalia rangi tofauti za roses kama nyekundu, njano au pinky kuna nipa furaha na mskumo wakiakili. Pia napenda kuzipanga katika viombo au bustani Kwani zinapendeza macho na huleta hali ya utulivu nyumbani hau sehemu ninapokuwa.

Ninatoa sadaka na michango. Hii ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku na imani yangu. Kupitia sadaka na michango ninaweza kusaidia wengine wanaohitaji kama maskini watoto wagonjwa au miradi ya jamii. Aidha kutoa sadaka kunanipa furaha ya kiroho kunanisaidia kujenga moyo wa upendo na huruma na kunifanya niwe mtu bora kijamii na kimaadili. Michango pia mara nyingi huchangia katika maendeleo ya kanisa shule au miradi ya kijamii. Na hivyo kuongeza manufaa kwa watu wengi.

Napenda kunywa juisi za asali. Napenda juisi hizi kwa sababu zina ladha tamu na utoa nguvu mara moja mwlini. Asali inayopachikwa ndani ya juisi utoa vitamu asilia na nishati. Na pia inafaida za kiafia kama kusaidia kinga ya mwili na kumsaidia mfumo wa mgenyo wa chakula. Kunywa juisi za asali kunanifanya nijisikie vizuri, nikiwa na nguvu na furaha asaa wakati wa asubui, hau baada ya shuguli ngumu.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Kila siku hufanya mazoezi ya kimwili ili kuboresha afya yangu. Kuongeza nguvu na kuboresha udhabiti wa mwili. Mazoezi haya yananiwezesha kuchoma kalori, kuimarisha, misuli na kuongeza stamina kwa shughuli zangu za kila siku. Baada ya mazoezi mara nyingi hufanya stretching au kupumzika ili misuli isiume. Na mara nyingine huongeza vipengele vya meditation ili akili ipumzike pamoja na mwili. Kwa kufanya mazoezi kila siku nahisi kuwa na nguvu zaidi nikiwa na afya bora na akili yangu inakuwa tulivu na yenye fokas.